Kabla ya kuhudhuria mkutano, uanza kwa kujitayaresha mapema ili nisije nikashindwo kuelewa au kushiriki vizuri. Kwanza, najaribu kuelewa lengo la mkutano, najiuliza mkutano unausu nini na nitatarajiwa kuchangia kwa njia gani. Hii unisaidia kuingia kwenye mkutano nikiwa na mwelekeo mzuri. Pili napitia taarifa au nyarakati muhimu zinazousiana na mkutano. Kama kuna agenda barua pepe hau taarifa zilizotumwa kabla na nizisosoma mapema hili nisije nikashtukia mambo katika katikati a mkutano. Hii unisaidia kuelewa maada zinazojadiliwa na kunipa ujasiri wa kutoa maoni yangu Pia najiandaa kisaikolojie na kimwili Nahakikisha nimepumzika, nimefika mapema au nimejiunga kwa wakati kama ni mkutano wa mtandaoni Pia na zima vitu vinavyoweza kunifuruga kama simu au kelele ili niweze kuzingatia mkutano kikamilivu Mwisho na andaa maswali au maoni yangu mapema kama kuna jambo lisijaweza hau nina pendekezo na lijiandaa ile nilisahao Hii unifanya nishiriki kikamilifu na mkutano uwe na maana zaidi.

Ndota yangu kubwa ni kujenga maisha yenye mafanikio, utulivu na msaada kwa watu wengine. Natamani kufanikiwa katika kazi ninayo fanya hili niweze kujitegemea kikamilifu na kuishi maisha mazuri bila shida ya msingi. Mafanikio kwangu si pesa tu, bali ni kuwa na wakika wa kesho na uwezo wakupanga maisha yangu vizuri. Pia, ndota yangu ni kukua kielimu na kiujuzi. Kujifunza mambo mapya hili wakati na kuboresha uwezo wangu ninaamini kuwa mtu anapo jifunza anajijengea fursa nyingi zaidi maishani Ndiyo maana natamani kuendelea kujifunza na kujiboresha niwe bora zaidi kila siku Zaidi ya hayo, ndoto yangu ni kuwa msaada kwa familia yangu na jamii inayozunguka Natamani kufikia hatua hambayo ninaweza kusaidia wengine hiwe ni kuwapa ushauri kuwasaidia kifedha hau kuwamarisha wasikate tamaa kuona mtu mwingine anafanikiwa kwa sababu ya msaada wangu hunipa furaha zaidi.